Naeleza chumba changu cha kulala. Namba moja je ni kikubwa au kidogo. Chumba changu ni kikubwa. Kwa makadirio kina ni cha mstatiri ni mita tatu kwa mita tatu. I mean ni mraba mita tatu kwa mita tatu. Kuta zina rangi gani? Kuta za chumba changu zina rangi nyeupe. Kitanda chako na jinsi kinavyo ridhisha. Kitanda changu kina ukubwa wa tano kwa sita. Kinaniridhisha naweza nikalala vizuri, nikazunguka, nikajiachia na nikafurahia usingizi wangu. Pia tunaweza kulala wawili kama mimi na rafiki yangu wa kiume au mwenza wangu. Kinaniridhisha. Unaweza kuona nini kutokia dirishani? Nje ya dirisha langu ninaweza kuoana bustani ambayo ina miti ya kijani, maana ni masika sasa hivi, pia naweza kufurahia upepo mwanana utokao bustanini hapo. Ni kitu gani unachokipenda zaidi chumbani. Chumbani kwangu mimi napenda sana runinga yangu. Maana muda mwingi napenda kutazama habari, michezo, filamu na vitu mbalimbali.

Ninakushirikisha kuhusu filamu yangu ninayoipenda zaidi. Filamu ninayoipenda zaidi inaitwa Elysium. Hii filamu ni inahusu action. Je, ninakumbuka kwa mara ya kwanza nilipoiona. Ndio, ninakumbuka. Nimeiona ilikuwa ni tarehe mbili ya December. Ni nani aliyeleta hamu ya filamu hii? Aliye nivutia zaidi kwenye hii filamu ni muhusika mkuu ambaye tunaweza tukasema Sterling, Matt Damon. Nilipenda sana ujasiri wake namna alivyoshiriki yale matukio upambanaji wake na alivyoifanya ile space territory kuwa huru. Kwamba mtuyoyote wa kutoka huku duniani anaweza akaenda kule na akarudi huku. Iyo movie inaitwa Elysium kama nilivyokwambia. Ungependa kuiona tena ndio. Ningependa kuirudia tena hata zaidi ya mara kumi kumi na tano. Sichoki kwa sababu inaakisi uhalisia wa namna teknolojia inavyokuwa. Huenda ni movie kwamba leo tusiwe na ile teknoloji lakini kesho kutwa au kwa maana ya miaka ijayo tukawa na teknoloji kubwa ya namna ile.

Nakueleza kuhusu nchi ambayo ningependa kuitembelea. Nchi ambayo ningependa kuitembelea ni Italy House of Vatican City. Ni kwa nini ninatamani kuitembelea nchi hiyo mimi ni mkristo. Kwa hiyo natamani niyaone makao makuu ya ukristo ya libo. Namna ambayo Vatican City ime namna ambavyo jiji la Vatican limejengeka. Kumbu kumbu za kihistoria Sanamu Na vitu kama hivyo vya kuvutia. Shauku ni kuona. Mahali makao makuu ya ukristo duniani. Mahali ambapo baba mtakatifu ana adhimisha adhimisho la misa na vitu vinginevyo kama hivyo. Kanisa la mtakatifu petro. Naam jee. Unakumbuka kitu fulani kuhusu nchi hiyo. Ulichosikia. Ndiyo. Ninakumbuka. Nimewai kusikia kwamba Vatican ni pazuri, watu wake ni wakarimu, watu wa uko wengi, ni watu wa ibada, watu wa sala, muda wote wanasali. Pia hali ya hewa ni ya kuvutia sana, sio tu kusikia hata mara kadhaa nimeona majengo ya namna tofauti, tofauti makubwa na yenye kuleta shauku kwenye runinga. Je ungependa kueleza ni nini ungependa kuona huko. Kitu kikubwa kabisa kuliko yote ambacho ninachotamani kuona ni kumwona baba mtakatifu akiadhimisha misa takatifu katika kanisa la mtakatifu petro. Ndicho kitu kikubwa ambacho ningetamani kukiona. Unahisi ni nini unapofikiri kuhusu safari hiyo. Ninahisi kwamba ni kama nimeingia mbinguni kwa sababu naamini ni mahali patakatifu na ndipo maamuzi yote ya usiyo kanisa na mambo yote yanayoliathiri kanisa kwa moja kwa moja yanaanzia na yanapofanyiwa maamuzi. Kwa hiyo ninahisi furaha amani kama niko mbinguni.

Naam, binafsi hapa ninapoishi kuna matumizi makubwa sana ya plastiki. Na mimi, plastiki sizipendi. Kwa hiyo hivyo, huwa nikienda kununua dukani huwa napewa maplastiki. Sasa nikitu ambacho kinanikwaza. Hivyo, mudamwingi huwa ninaagiza vitu online. Manaake majukwa ya mtandaoni ya na sheria zao zinazoa paswa kuzingatia utunzaji wa mazingia. Hivyo wale wa mtandaoni wanatumia bahasha za karatasi. Wanajitahidi sana kuzuia matumizi ya plastiki.

Mfanyabiashara, mfanyabiashara bora zaidi. Mfanyabiashara ambaye ninamjua ni Mohamed Dewji, ni billionaire huyu wa kitanzania, labda unaeza kueleza ni kwa nini unampenda mfanyabiashara huyu. Ninampenda kwa sababu ya namna ambavyo. Licha ya kuwa na amefanikiwa kibiashara, lakini pia anainspire vijana wengine kuja juu, kutokana na foundation yake ya Mohamed Dewji Foundation, inayotoa ufadhili wa kimasomo, na ushauri wa mambo mengineo. Jee unakumbuka kitu cha ajabu alichofanya. Nadhani kitu cha ajabu na uwezo wake mkubwa wa kushangaza ni uwezo wake wa kuriski. Ni kitu cha kipekea sana kwake. Kitu ambacho nimejifunza kutoka kwake ni kwamba mafanikio ni muendelezo, sio tukio kwa hivyo unapaswa kuendelea, kufanya, kufanya, kufanya na sio tukio, mwisho wa siku utapata matokeo. Unahisi nini kuhusu jinsi anapvyofanya biashara? Mimi ninajihisi kwamba kuwa na shauku ya kufika pale yeye alipofika. Na hivyo inanifanya mimi kujifunza zaidi.

Ninatumia kompyuta kwa nini zaidi, ninatumia kompyuta kwa shughuli za visual assistance haswa kama kushughulika na kalenda, kushughulika na email, mikutano, zoom, pia kujifunza kutumia google spreadsheet na mambo kama hayo ya kutengenezea ya uchapishaji na designing kama Canva.

Ninafanyaje ya kazi na timu ya mbali. Mwa nyingi namna ya kufanya kazi na timu ya mbali ni kwa kutumia mtandao kama Zoom, Google Meetings, hivo ndio namna ambavyo. Teams pia wanatumia, hivo namna ambavo nafanya kazi na watu wa mbali.

Je, umewahi kufanya kazi ya kujitolea? Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea. Harakati za mazingira, utunzaji wa mazingira haswa kupanda miti. Kuzuia ufugaji wa mifugo mingi kwenye eneo dogo. Uchimbaji wa visima, kulinda vyanzo vya maji, hivyo.

Je, mimi ni mtu wa ubunifu ndio, mimi ni mtu wa ubunifu, na mfano kitu ambacho ninabuni kwa sasa hivi, ninabuni mfumo ambao utawezesha watu wasikae kwenye foleni mahospitalini, na pia nimekuwa nikiiwaza vijana wenzangu kuwa wabunifu zaidi.

Ninakunywa maji mara ngapi kwa siku. Oh! Hapo awali nilikuwa mvivu kidogo kunywa maji. Lakini, kwa sasa hivi ninajitahidi walau. Ninakunywa maji mara tatu kwa siku mara nne. Mara tatu hadi mara nne. Haswa wakati wa jioni. Na kabla ya kulala.

Nje ninapenda asali ndiyo ninapenda asali kwa sababu ni tamu mara nyingi napenda kuitumia kwenye kupaka kwenye mkate au kulamba tu hivi hivi hata kwenye keki napenda sana asali kiujumla na mimi sina hata sukari natumia asali tu.

Unapenda kuvaaa nguo za aina ni gani, mimi napenda kuvaa nguo rasmi. Shati na suruali. Kama kuna uwezekano, napenda kuvaa na koti pia. Ya, napenda kuonekana mtu rasmi. Na rangi zake mara nyingi huwa ni bluu na khaki ni rangi ambazo napendelea sana.

Jee, unapenda kutembea msituni? Hapana, mimi sipendi kutembea msituni naogopa wanyama wakali. Msituni sio sehemu ya binadamu. Kuna wanyama wakali, nyoka, fisi, simba, kwaiyo mimi kuwa mwazi na mkweli naogopa kutembea msituni.

Ndio, napenda mziki wa jadi. Ndio, mimi napenda mziki wajadi. Unapenda mziki wajadi kwa kweli. Kwa sababu, ni sehemu ya kulinda na kutunza utamaduni. Kwa hiyo, napenda mziki wa jadi. Ya, pasipo mziki wa jadi, manake sasa tamaduni. Zetu, zitayeyuka, zitapotea. Ninamna flani ya kuendeleza kutunza tamaduni.

Unafanya nini wakati wa mapumziko ya mchana? Wakati wa mapumziko ya mchana napenda kulala napenda kulala. Na baada ya kuwa nimeshashiba sasa nimepatwa lunch yangu napenda kulala ukweli. Ndio mapumziko mazuri kwangu mimi.

Unapenda kula wali au ugali. Mimi binafsi napendelea kula wali. Wali nyama, wali maharagwe, wali mboga mboga. Napendelea sana kukula wali. Ukiniwekea wali na ugali, mimi binafsi nitachagua tu wali. Ugali nimechoka, nimekula sana huku. Nilipokuwa mwanafunzi.

Ujuzi gani nahitaji kuimarisha, mimi nahitaji, maybe, kitu ambacho nahitaji labda sana sana ni uwezo wa kuhusiana na watu na kutengeneza marafiki. Nadhani, hicho ndo kitu peke ambacho nahitaji kuimarisha zaidi, nahitaji watu.

Je, umewahi kujifunza kupiga gitaa? Hapana kwa kweli. Mimi sijui chochote kuhusu gitaa. Lakini natamani kwa ukweli nijue. Ni kitu ambacho kinavutia, naona namna ambavyo wanapiga, wanachanganya vile vidole. Inanivutia sana, lakini sasa kwangu mimi ndio imekwisha kuwa ngumu kujua.

Ninapumzika vipi baada ya siku ndefu. Baada ya siku ndefu huwa nina nikishatulia, nikishapata chakula changu, cha usiku. Mara nyingi huwa ni ninasikiliza tu muziki nawasiliana na familia na pia najitahidi kulala mapema ukweli. Kulala mapema ndiyo mapumziko yangu makuu yamejikita hapo. Baada ya kuwa na siku ndefu na yenye uchovu.